Ningependa kujifunza kifaransa na kijerumani kwa sababu ni lugha zenye historia tajiri, zinafanya iwe raisi kusafiri na kuwasiliana na watu wa mataifa tofauti, na pia zinanifungua fursa za kielimu na kibiashara. Kujua lugha hizi pia kunanisaidia kuelewa tamaduni mbanimbani na kuunda urafiki mpya duniani.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza napanga kazi zangu kwa kuorodesha majukumu na kueka vipa umbele. Kisha, ninaweka mda malumu kwa kila kazi na kwanza zile zenye umuhimu zaidi. Pia ninajiepusha na vitu vinavyoweza kunipotezea mda. Na nikisha na maliza kazi moja ko. Ninahakikisha ninaangalia kazi inayo fuata. Mwisho ninendelea kushirikiana na wenzangu, pale inapohitajika, ili kazi zote zifanyike kwa ufanisi na kwa wakati.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto na ilikuwa uzewefu wa kufuraisha sana. Nilifuraia mandhari ya asili, hewa safi na mvuto wa maji ukiwa ukiteneza au ukipuliza. Kutembelea sehemu hizi kunanipa hisia za utunivu, faraja na pia kuna furaisha kuangalia wanyama na mimea ya karibu na maji.

Kitendo cha wema nilicho wai kufanya nikusaidia jirani yangu alie kuwa na shida kubeba mizigo mikubwa. Nili msaidia kubeba mzigo na kumsaidia kufika pande aliko kuwa anaitaji kuenda. Bila kutarajia manipo yoyote, kitendo hiki kinini nifanya nijisikie furaha, kuridhika na kutatmini msaada wa kusaidiana na wengine katika jami.

Ndiyo, napenda vitu mtandaoni kwa sababu vinanisaidia kujifunza, kuwasindiana na marafiki na burudani. Kwa mfano, napenda kutumia mtandao kusoma habari, kuona video za elimu au burudani, na kushirikiana na wenzangu kupitia mtandao ya kijami au programu za mawasindiano. Pia mtandaoni unaniraisishia kupata tarifa haraka na kujaribu mambo mpia bila shida.